Mimi napenda wanyama wengi sana lakini kama ninacho ningechagua. Ningeanza na paka wale wanaofanya zoomies gafla usiku na kushika pozi za ajabu. Wanachekesha sana hii paka inafanya silly pose kama inataka kuniua. Alafu napenda mbwa haswa golden trina. Yule tabia yake ya kuwa happy kila wakati na kusmile kama binadamu.